Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ile inaitwa mandarin, inaongelewa kwa, katika nchi ya China. Inazungumzwa na watu wengi sana, karibu watu bilioni moja. Na ni lugha ambao ni mgumu kuelewa na kusoma, lakini ukishaeewa unaona kuwa ni lugha rahisi. Lugha hiyo kuna, ime, vile imepangwa, imepangwa vizuri.

Kipaumbele kwenye mawasiliano ukiwa kazini ni uhusiano ambao mnayo kati ya wewe na wafanyikazi wenzako mkiwa na uhusiano mwema, mawasiliano yataeza kuwa rahisi na mtaeza kuelewana kama kuna mgogoro kidogo, mnaeza kufika mahali ambapo mtapata suluhisho na kama mawasiliano yenu sio mema, kazi itaeza kuwa ngumu na kazi haitafanyika kwa rahisi.

Kuna mambo mingi ambayo yanaweza fanya niwe na kicheko Unaeza pata kuna filamo unaona kwenye runinga ama kwa simu na ni ile ya kuchekesha. Pia kuna kitu unaeza kuwa umeona mtandaoni ambacho kinaeza kukuchekesha na unaeza kuwa bado labda uko tu unatembea unafanya kazi zako ama uko mambo zako na unaona kitu ambayo la kuchekesha.

Ninapenda kula ugali Ugali ni chakula mzito Ukishakula mara moja ni hivyo kwa siku uwezi kula mara ingine Ugali huwa mtamu ukikula na mboga Nyama ama pia ukinywa na chai.